Naam natumia video ukitaka hata pia tuongee moja kwa moja kwa bila video mimi bado na niko na niko sambamba kukuhudumia na kuhudumia mtu yoyote adi kama ni mteja na video akitaka siwezi kataa tutaingia video nayo video na kuleta uhusiano na kujuana.

Napenda hali tulivu. Hali ambayo ikona hewa safi. Miti na kila kitu. Hali ambayo ikona afya njema na ina hewa mzuri ambayo haileti madhara kwa mwili na aiairibu vitu kama maji, viumbe.

Ah niko niko chuo kikuu cha maseno na nafanya kosi ambayo ni ya uwalimu ambayo ni ya kidemokrasia na historia ambayo ni ya kuleta uhusiano mwema baina ya wanafunzi na walimu na wanafunzi na na wazazi.

Mali pa ibada mimi huenda ambapo nasikia moyo moyo imekataa moyo haikubali sana sana mimi huenda mali pa ibada. Jumapili katika kanisa la katoliki nimsifu mungu nirudi nyumbani niombe na niombe wazazi.